Mazoezi ya kila siku ni sehemu kubwa ya maisha yangu na kila siku mi nahakikisha kuwa nimeweza kupiga mazoezi hata kama ni kidogo iwe kutembea, kukimbia, kuenda jimu ili kuweza kuhakikisha niko katika afya mzuri. Si lazima yawe mazo mazoezi magumu sana kila siku lakini wakishakuwa ninaupa mwili wangu nafasi ya kusogea kutoa jasho na kuendelea kuwa imara. Kila siku, mi hujaribu kuanza na mazoezi mepesi ya asubuhi kama kunyosha mwili. Hii nisaidia kuamsha misuli kupunguza usingizi na kuandaa mwili kwa shughuli za kila siku. Baada ya hapo, mara nyingi hufanya matembezi ya kawaida au ya kasi kwa ka dakika kadhaa. Matembezi yami hufanya kama naenda kazi ama nikitoka kazi. Kutembea hunisaidia sana kupumua vizuri, kusafisha mawazo na kupata nguvu ya kuendelea na siku. Kuna siku ambazo nafanya mazuwezi ya nguvu. Kama kufanya kufanya mazoezi jimu, sifanyi kwa kushindana na mtu bali tu kwa kujijenga taratibu. Mazoezi haya, hunifanya nisikie mwenye nguvu zaidi na mwenye kujiamini hata kama ni kwa mda mfupi. Mbali na mazoezi ya mwili nahesabu pia shughuli za siku kila kama sehemu ya mazoezi yangu. Kutembea umbali fulani baada ya kazi ya nyumbani, kutembea kutembea umbali fulani baada ya kutumia usafiri na hata kulima kidogo uhchangia mwili kusogea. Naamini mazoezi si lazima yawe ya gym pekee, muhimu tu ni mwili kutoka na kuwa kusonga songa na pia kuchoka na kutoa jasho. Kwa upande wa afya ya akili, mazoezi hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa utulivu wa ndani. Baada ya kufanya mazoezi hata mepesi, nahisi mtu mwenye kama mtu mpya, mawazo yanakuwa yamepungua na usingizi wangu huboreka. Ndiyo maana, mimi hujitadi sana katika mazoezi ya kila siku, hata kama ni ya mda mfupi na najua faida zake katika mwili wangu. Kwa wiki mi huhakisha nimeenda mazoezi kama mara nne kwa wiki, hiyo ndio mda mara kidogo sana naeza kosa nahakikisha nimefanya mazoezi. Ama naeza fanya mazoezi mara sita kwa mwiki ama wiki yote mzima. Lakini nahakisha kuwa nambari ambayo ni ya chini zaidi ni mara nne kwa wiki. Napenda sana kufanya mazoezi madogo asubuhi napotoka kute kama hiyo kutembea nikenda kazi ama ku kuji kustretch halafu. Ingine mazoezi magumu mi hufanya jioni nikitoka kazi. Nikitoka mazoezi mi hujisikia mwepesi nahisi nafuu nahisi usingizi wangu umeboreka nasikia pia mwili unaeza kutulia. Hivyo basi napenda mazoezi na mazoezi ambayo napenda zaidi ni kutembea. Maanake nikitembea huwa naeza kutoa mawazo mengi.

Mara mingi minasikiza mziki wa R&B kuna sababu nyingi ambazo zinanifanya kusikiza wa mziki lakini mimi sana ni huwa napenda vile una uko na nguvu fulani furaha na uleta midundo fulani ya kuamsha hisia unanifanya nisogee nichore na wakati mwingine unifundisha hata kidogo kuhusu maisha na mashughuli ya kila siku kupitia maneno ya wimbo. Mziki wa Afrobit ni mzuri, lakini kwa shuguli za kila siku kama kuandaa chakula kufanya kazi nyumbani hawa ata wakati wa mapumziko. Minapenda huu mziki pia kwa sababu, unanipea kupomzika na unanitolea mawazo mengi ya akili, na pia unanipa mchanganyiko wa furaha na nishati ya chanya. Mziki pia wa R&B, unipa hisia fulani tulivu za moyo. Ziki huu pia unanisongelea kimoyoni unanikubusha kumbukumbu na mara nyingi unifanya nione uzuri wa mapisha. Napenda RNB asa wimbo unawelezea hisia mapenzi na changamoto za maisha kwa sababu unanikubusha kuota, kutafakari, au hawata, kujifunza maswali makubwa kuhusu, kuhusu makubwa kidogo kuhusu maisha. Pia mara nyingine, napenda kusikiliza muziki wakiswahili, wakitamaduni na taarabu. Hasa wakati nataka kupumzika na kujiunga na utamaduni wetu. Mziki huu unaladha na kipekee na midundo waki ni tulipu na historia na hadithi ya maisha nyakati zilizopita. Tarabu ni mziki ambao unaasili sana za kikosti na wakati mwingi ni kiusikiliza unipa hile hisiya ya kumyumbani, unipa hile hisia ya kutulia. Kwa hivo napenda sana taarabu. Manake inanipa hisia nzuri sana. Nikiusikiliza nasikia ni kambeni. Najihisi nikambile niko nyumbani. Kwa hivo napena kusikiliza muziki kwa jumla. Kwa sababu unipa hile utulivu fulani. Na unipa furana na hisia za historia fulani.